Mimi napendelea kusoma habari mtandaoni kwa sababu ni rahisi kupata habari iliotokea hapo hapo. Pia kusoma habari mtandaoni kunahifadhi mazingira kwa sababu haihitaji makaratasi ambao mwishoni yanaeza yakasababisha uchafuzi wa mazingira. Lakini pia kusoma habari mtandaoni ni rahisi kwa sababu natumia tu simu yangu ya mkononi. Nikilinganisha na gazeti ambao nahitaji mpaka nitafute mtu ambaye anauza na nahitaji niwe na hela mkononi.

Kifaa ambacho cha teknolojia ambacho siwezi kuhishi pasipo ni simu ya kiganjani kwa sababu ina nisaidia kujifunza, pia kuondoa mrundikano wa maazo katika kichwa kwa sababu naeza nikaona vitu vika kufurahisha, nika soma, nikafanya vitu mbalimbali kupata taarifa za hapo hapo kwa kupitia simu.

Ni kweli, nimewai kushiriki mashindano. Mashindano yenyewe yalikuwa ni mashindano ya shuleni, ambapo tulikuwa tunashindanishwa, wasichana wanaojua masomo ya science. Na kwa bahati nzuri nilishinda. Mimi napenda sana hesabu, na nazijua sana hesabu, kwaio nikawa kidedea kwenye ile, kwenye, lile shindano ambalo nilishiriki.

Mimi nahifadhi pesa kwa kutumia accounts za benki, lakini pia nahifadhi pesa kwa kutumia mitandao ya simu. Kwa sababu kwenye mitandao ya simu, mfano tigo, inakuwa na tigo pesa, unaweka hela, lakini pia mpesa, unaeza ukahifadhi hela zako na zikawa salama kabisa.

Ndio, mimi napenda kuvaa vipuli, napenda kuvaa heleni, napenda kuvaa kipini cha pua, napenda kuvaa saa ya mkononi, napenda kuvaa pia vikuku vya miguuni, na ninapenda kuvaa kila aina ya urembo ambao mwanamke anapaswa kuvaa. Kwa hiyo, mimi ni mwanamke, lazima nipende vipuli.

Mara nyingi weekend mimi naitumia kwa ajili ya familia yangu kwa maana nitakuona familia lakini pia nitafanya kazi za nyumbani, kuosha vyombo, kupika, kufua nguo kwa sababu mara nyingi, hizi siku za kazi huwaga nashinda kazi ni mpaka jioni kwa hiyo nashindwa kufanya hizo kazi. Kwa hiyo muda mwingi nautumia muda wangu wa weekend kwa ajili ya kusafisha nyumba yangu na kukaa na familia.

Ndio, mimi ni mpenzi sana wa kufuga wanyama. Nafuga ng'ombe na mbuzi. Lakini mbuzi, nampenda sana mbuzi kwa sababu mbuzi sio mkorofi kama ng'ombe. Ng'ombe muda mwingine, ukiwa unataka kuwapiga chanjo, wanakusumbua, wanaeza wakakukanyaga kabisa. Lakini mbuzi ni wa staarabu.

Program ya simu ambayo ninaitumia kila siku ni WhatsApp kwa sababu inanisaidia kuwasiliana na marafiki, familia, na watu wa kazini. Na muda mwingine huwa tunapigiana kwa kuonana ili kueleweshana au kuonana baada ya kutoonana kwa muda mrefu.

Ndiyo, mimi naishi nchi ambayo nimezaliwa. Japokuwa kuna muda natoka, lakini ni sehemu ambayo naishi maisha yangu yote. Ndio sehemu ambayo naishi. Nikienda sehemu naenda kwa ajili ya mapumziko mafupi laba, lakini maisha yangu yote naishi nilipozaliwa.

Likizo ya ndoto yangu mimi natamani sana kufika Marekani. Kwa nini Marekani? Ili nikajifunze jinsi ule mji ulivyoendelea. Lakini sipendi kwenda peke yangu. Napenda pia niambatane na mtoto yangu na dada yangu. Sehemu ambazo napenda kutembelea. Napenda kutembelea ufukweni, napenda kutembelea mlimani, napenda kutembelea sehemu za mjini. Lakini pia hata vijijini. Ili nijifunze. Je vijiji vyao vinafanana na vya kwetu. Na je milima yao ni kama ya kwetu ni hivyo.

Mimi mara nyingi naandaa ripoti zangu za kazini kwenye laptop yangu. Na jinsi nnavyofanya, mara nyingi na tumia Excel kwa zile ripoti za mauzo. Ambapo ntaelezea kwa mwezi huu, nategemea kupata wateja hawa na wateja hawa tayari. Nishamalizana nao kwa maana. Kama nilikuwa na bajeti ya milioni sabini, ntaonyesha. Kwamba ambao wako kwenye steji ya nne ni hawa na tegemea mpaka mwisho wa wiki au mpaka siku fulani. Watanilipa ii hela kwa hiyo watakua nimefungana nao kwa maana watakua tayari wako kwenye zile biashara nilizo funga kwa mwezi.

Vipindi vya television ninavyovipenda, mara nyingi ni kuangalia tamthiria. Kwa sababu, tamthiria zinatufundisha. Unajifundisha, unaona jinsi mtu anamfanyia mtu roho mbaya. Kwa hili linatukataza sisi, tusiwe na roho mbaya. Tupendane, tuheshimiane na tujaliane. Kwangu mimi napenda sana kuangalia tamthiria.

Mimi majira ninayoyapenda ni majira ya masika kwa sababu kipindi cha masika kuna kuwa na maji ya kutosha kwa sababu ya mvua lakini pia ni wakati ambao tunaandaa mashamba kwa ajili ya kulima kuweza kupata chakula. Kwa hiyo ni majira ambao ninayapenda sana kwa sababu kipindi cha masika tunaandaa mashamba baadae tunakuja kuvuna. Hivo, lakini kipindi chia kiangazi sikipendi sana kwa sababu mazao yanakauka kuna kuwa na ukame kwa hiyo hata shida ya maji watu wana tunakuwa tunapata shida ya maji.

Mara nyingi wakati ambao nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubuhi kwa sababu akili yangu inakuwa bado changamfu lakini pia wakati wa mchana baada ya chakula cha mchana pia akili yangu inakua ime relax na niko tayari kwa kufanya kazi lakini sio kwamba muda wa jioni sifanyi kazi apana nafanya kazi lakini inakua kidogo siko vizuri kwa maana nakuwa tayari nishachoka.

Mimi nasherehekea sikukuu kwanza kwa kumuomba Mungu, kwa kumshukuru kwa maana sio kwa nguvu zangu ila kwa nguvu zake yeye, ndio amenisaidia mpaka kufika kweny hiyo sikukuu. Lakini naisherehekea nikiwa na familia kwa maana tutapika chakula kizuri. Tutakunywa vyakula ambavyo havina vileo. Tutacheza michezo, kama vile kuenda kuogelea kucheza karata pamoja, kuimba.

Mimi ninapendelea mazingira ya kazi ambayo ni tulivu kwa maana, napenda ofisi yangu iwe mbali na barabara, au kama sio mbali basi hiyo barabara isiwe na mzunguko mwingi wa magari ili kupunguza makelele na pia kunifanya nirilaksi na kufanya kazi yangu kwa ufanisi.

Mimi somo ambalo nilipenda sana shuleni ni somo la hesabu kwa sababu ni somo ambalo lilikuwa kwangu rahisi kujua hapa nimefeli au nimefaulu kwa sababu ukiambiwa moja jumlisha moja ni mbili, hakuna jibu lingine. Kwa hivyo ukiweka tatu, ututajua kwamba tayari nimeshakosa hivi swali. Kwa hivyo mimi napenda sana hesabu.

Hekima ambao nimejifunza katika maisha yangu ni kuwaheshimu sana binadamu wenzangu. Haijalishi ni tajiri, maskini. Lakini unapomheshimu mtu ni kama unamwonyesha ni ana thamani gani katika maisha yako. Kwa hiyo kumpa mtu heshimu ni kitu kikubwa sana.

Mimi napenda sana upepo kwa sababu upepo hauna gharama nikilinganisha na AC, AC inahitaji hela, ukanunue umeme na kuna muda upepo wa AC unazidi lakini upepo kama upepo mara nyingi unakuwa ni nzuri na hauna gharama yoyote.

Mimi bwana napendelea mahali pakimya wakati nafanya kazi. Lakini mahali pa kelele pia ni sehemu ambayo napenda kwa sababu kwenye kelele unaweza ukakutana na watu wengi, mfano sehemu za, res, za nani za, kula, mara nyingi kuna kelele. Kwa hiyo unaweza ukajifunza maisha ya watu wengine sehemu zenye kelele.

Mara nyingi udhaifu wangu mimi na ushikazini naushughulikia kwa kujifunza kutoka kwa wafanya kazi wezangu lakini pia kwa kujifunza kwa kutumia simujanja naweza nika search hiyo kitu ambacho naona hapa nina uzaifu nikajifunza jinsi ya kukabiliana nao kwa hiyo mimi mara nyingi najifunza kwa kusoma na pia kutumia watu.

Mi napenda sana kupika kwa sababu chakula ninachopika mwenyewe huwa kinakua kitamu, cha moto, najua nimekiandaa aje kuliko chakula ambacho nitapikiwa na mtu ambaye simfahamu. Sijui hali yake ya usafi wakati anapika. Kwa hiyo mara nyingi mimi napenda kupika chakula changu.

Eeh, mimi napenda kucheza michezo ya video kwa sababu nikifanya michezo ya video naangalia kuhusu jinsi ninavyoongea, je, naongea vizuri? Natumia lugha ya viungo vizuri au natumiaje kwa hivyo, mimi napenda pia kucheza michezo ya video.

Ndiyo, mimi ninapenda kupigia picha, na ninapenda kweli kupiga picha watu mfano, ninapenda kumpiga picha mtoto wangu, nikimvalisha, akipendeza, nampiga picha, au nikienda sehemu za wanyama, napenda kuwapigia picha pia wanyama, ni vitu ambavyo mimi vinanifuraisha, vinanipa furaha, vya kupigia picha.

Ndiyo, mimi napeza kujifunza historia kwa sababu tunaambiwa bila kujua historia ya sehemu mfano, historia ya kampuni. Bila kujua historia ya kampuni, hauwezi kujua unaelekea wapi. Kwa hiyo lazima ujue historia yake ilianzaje, ilikuwa inapata mwaka jana, miaka ilopita ilikuwa inapata faida ya shingapi. Mpaka ili ujue, miaka inaokuja, unaweza kupata, kufanya nini ili upate faida kama kule nyuma walikuwa wanapata hasara. Kwa hiyo historia ya sehemu au historia ya kitu ni kitu muhimu cha mtu kujifunza. Mimi napenda kujifunza historia.

Jamani, mimi chakula cha jadi ninachokipenda ni mrenda na ugali. Napenda sana kula mrenda na ugali. Ni chakula cha jadi na ni cha asili kula mrenda na ugali. Na kuna mrenda unaitwa mwidu. Huo ndo chaguo langu kabisa kwenye chakula cha jadi. Napenda sana.